Mchezo ningependa kujaribu ni ule wa basketboli Maana huwa unanipendeza kwa njia nyingi kwa mfano Mchezo wa basketboli lazima nitie fora kwa kufanya mazoezi ya viungo vya mwili Naupenda sababu unanisaidia kuruka, kuchangamka na pia kuwa na mazoezi ya kutosha ya viungo vyangu vya mwili kwa jumla.

Njia niyayotumia kupumzika ya kwanza ni kufanya yoga. Wakati sana napendelea kufanya yoga ni wakati wa jioni baada ya kutoka kazini. Inanituliza mawazo na kunipa muda mzuri wa kupumzisha mawazo na viungo vya mwili. Jambo la pili ninalofanya ili kupumzisha mwili ni kama vile kulala. Pia kwa hiyo njia naeza kujinyoosha, kupumzika na kujipa muda mzuri njia ya tatu ninayotumia kutuliza ama kupumzika ni kusikiza muziki huu ni muziki kama wa pop, usio na kelele lakini unaridhisha moyo na kupumzisha pia mawazo njia ya nne natumia kupumzisha mwili ni kama vile kudansi kidogo, kunyoosha mwili na kufanya ulegevu. Pia, ninapenda kusoma kitabu, chenye kiko na mawaidha, ninapopumzika, hapo nje nikipigwa na upepo mtulivu jioni.

Mimi kwa kawaida, mimi upenda sana kusimamia, miu upenda kwa kiongozi ama mkubwa watimu fulani ambapo naeza kuongoza na kuonyesha vile tuneza fanya kazi kwa uraisi na kwa amani. Kwa wakati mwingine pia uwa nasimamiwa na nikona wakubwa wangu, wenye wananiongoza na waishimu na najaribu kufanya niwezalo kutimiza majukumu yangu na kufanya kazi yangu vile ipasavyo.

Hali ya hanga ni ipenda yo ni wakati kuna nyesha. Mi upenda iyo arufu inayotoka kwa halthi kila wakati kuna ponyesha. Uwa inanisaidia ni pumue kwa uraisi na nieze kusikia nikiwa na utulivu wa moyo. Pia napenda hiyo hewa ya wakati kuna nyesha sababu inatuletea maji. Inatuwezesha mizmi mea yetu ime kwa afya. Na pia inaleta hanga iliyotulivu, isiyo na joto jingi au baridi mingi.

Mchezaji wa mchezo niupendao ni ule mchezo wa athletiki na mchezaji mwenyewe ninayempenda anaitwa Omanyala. Yeye hukimbia mbio za mita mia moja. Amekua mshindi kwa nchi yangu kwa miaka mitatu sasa imepita, na kwa ujumla kiafrika ndiye anayeongoza, kwa kukimbia kwa kasi rahisi. Omanyala ni kijana mwenye anapenda watu na mwenye anafurahia kila mashabiki wake, hukuja anatusalimia na tabasamu lake huwa linavutia watu wengi. Yeye ni mkimbiaji hodari na tunamtakia kila la heri.

Mimi upendelea mwanga wakati maana mwanga mkali uwa unaniletea matatizo machoni mwangu wakati ninapotumia kompyuta. Mwanga wakati unisaidia kufanya kazi kwa utaratibu na bila matatizo yote machoni maana mwanga mwingi huwa unanifanya macho yangu kuuma na kuhisi maumivu. Lakini mwanga wa kati unaniwezesha nifanya kazi kwa muda mrefu na pia kwa umakini.

Ndiyo, mimi hupenda kutembea msituni kama vile kupigwa na hiyo hewa safi ya msituni, kusikia ndege wakiimba na pia kupata utulivu unaokuwa msituni. Pia huwa naweza kuona wanyama wadogo wadogo, wakicheza, wakitembea na wakiwa huko msituni kwa amani. Napenda kutulia msituni kama kutembea wakati wa jioni, wakati kumetulia na hakuna wanyama wengi.

Ndio mimi upenda chakula kitamu sana. Ninapopika chakula changu huwa nahakikisha kwamba ni chakula kitamu na kinavutia sana. Chakula kitamu ni rahisi kukila na pia kila mtu hufurahia na hurithika. Chakula kitamu chenye napenda kukipika sana ni kile kinachoitwa pilau. Pilau ni mchele ulioekwa viungo vinye vinafanya ukaridhia, ukanukia vizuri na pia neza changanya na nyama ama wakati mwingine mimi huchanganya na nyama ya kuku.

Mimi upenda kuwa mahali penye pana amani na apana kelele nyingi. Kwa mfano, mimi upenda kutembelea mbuga za wanyama, mahali penye, unapata utulivu, hewasafi, na pia unatazama hao wanyama wanavyo tembea uko musituni na unafurahia eneo lote kwa ujumla. Pia mimi upenda kuogelea ama kuwa mahali pana maji mengi, maana naeza kutuliza mwili, naeza kupata amani hapo na pia naeza kulidhicha viungo vyangu vya mwili kwa kuogelea.

Tabia ninayopenda kwa wengine nile ya kuheshimiana na kuwe kula mtu kuwa na mpaka wake wakua na heshima za kila mtu. Kwa mfano, mimi upenda watu wenye wana penda amani na pia wenye wana penda kusaidiana. Kwa hivo, tunaeza kuinuana mahali mwenzako amelemewa na kuwa tunajengana sisi kwa sisi.

Ndiyo, mimi hupenda kukula samaki kwa mfano samaki iliokaangwa na kukawusha vizuri na kueko viungo vya kuridisha na kutowa ile ratha ya kupendeza. Mimi upenda samaki mwenye alikaangwa kwa mafuta machache lakini viungo viwe kwa wingi.

Uwezo ningependa kuwa nao ni wa kupeperuka. Ningekuwa napaa angani na nafika mahali ningependa kuwa kwa muda mfupi. Pia kupaa angani naeza ona ama tazama mambo kwa juu na umbali naeza kuwa nasafiri kwa haraka na kwa muda mfupi.

Malengo ninao ya kazini mwangu ni kupa kupandishwa cheo hadi kwa kiwango cha kuwa meneja wa hio kampuni. Hapo ni takua na nimepanda mamlaka na pia nikipanda mamlaka na jua pia mshaara wangu takua umeongezeka. Kwa kufanya hivo ni takua nimeeza kujifunza vitu kadhaa zenye zita zenye zitaniwezesha ili niinuke zaidi ata kiwango kingine cha juu tena.

Mimi ushugulikia makosa kazini kwanji a mbili ya kwanza kukubali makosa yangu na kuomba msamaa ili niweze kuonyeshwa vile nitakavyo fanya ili nisiweze kurudia ile makosa mara ya pili. Jambo la pili mimi hupenda kutimiza lile lengo nilikuwa nimekubaliana na mwenzangu ama na mkubwawangu ili kazi yangu iwe nzuri na ya kurithisha.

Ndiyo, mimi nimewahi kulima, nyumbani na pia shuleni. Nilikuwa nafanya subject ya kilimo. hApo tulikuwa tunafanya ukulima kidogo kidogo kama wakupanda viazi, maharagwe na pia mahindi. Nilijifunza mengi sana shuleni kuhusu kilimo. Na nilipo maliza shule, nikaenda nyumbani, niliweza kusaidia wazazi wangu kulima nyumbani. Maana hatukua na wafanyikazi wakulima shambani mwetu.

Chakula cha jadi ni kipendacho, ni githeri. Hicho ni chakula chenye nirahisi kupatikana kwetu nyumbani. Maana tunapanda hiyo mimea yenye inatengeneza hicho chakula. Nirahisi kukipika ya inga waje, kinatumia moto mwingi na wakati mwingi. Lakini ma baada ya kukipika, hadi ki kaiva, kinakuanga kitamu na chenye afya tele mwilini mwetu.

Wakati walikizo, mimi ujistawisha kwa kutembelea mbuga za wanyama kuwa na wakati mzuri wakupumzika na kujiburudisha mara kwa mara. Pia wakati walikizo, mimi upenda kutembelea wazazi wangu walio nyumbani ilikuwa julia ali na kuwasaidia maali na koweza.

Jambo la kwanza ni nalofanya ili kujitunza ni kula chakula bora, chanye kinajenga mwili wangu na kuupa nguvu ya kupigana na magonjwa mara kwa mara Jambo la pili ni nalofanya kujitunza ni kupaka mafuta ama kutumia mafuta ya ngozi yangu yenye inaendelea kuonekana nyororo na yenye kupendeza. Jambo la tatu nilalofanya kujitunza ni kufanya mazoezi ya viungo vya mwili ili mwili wangu uendele kuwa wa afya nzuri na wenye bidii.

Ndio, mimi hupenda sana kutumia kujaribu vyakula vipya. Maana, kwa kufanya hivo, ninaeza pata chakula kizuri, kenye kinaeza, nijengea mwili zaidi ya zile chakula, nilizojijua. Tena, Kwa kujaribu vyakula vipya, ninaeza kujua mitindo na mienendo ya kabila zingine na matamaduni zingine za kabila zinginezo ulimwenguni.

Ndiyo mimi hupenda kuangalia nyota wakati wa jioni baada ya kula mi hupenda kupigwa na upepo nzuri. Nje ya nyumba na, kwa huo wakati kabla ya kuenda kulala, mimi hutazama nyota angani huwa zinaridhisha, zinapendeza na zinatuliza mawazo na kufanya uwe na muda mwema. Pia nyota zinakusaidia kuwacha mafikira mengi na kuwacha na mawazo mengi, zinakutuliza akili na unajihisi ukiwa mwepesi.

Changamoto kuu ninayopatana nayo kutana nayo kazini ni ile ya kutolipwa kwa wakati unaofaa. Hilo changamoto limekuwa ngumu kwangu zaidi maana ninayo majukumu ya kulipa karo, kulipa malipo ya nyumba na pia vyakula nyumbani. Na wakati tunapocheleweshwa kulipwa mishahara yetu kwa wakati unaofaa, huwa tunapata migongano na wenye wenye kuitisha kodi na pia inachelewesha watoto kurudi shuleni kwa wakati unaofaa.

Mimi ni mtu wa kuwahi, sipendi kuchelewa hata kidogo. Kuwahi ni muhimu sana kwangu, maana ninapofika kwa wakati ufaao, naeza kutulia, ninapongoja wenzangu. Lakini wakati umechelewa, huwa unafika na wasiwasi nyingi, umejawa na unapata watu wamekusubiri, wamekasirika, na pia umetokwa na jasho juu ya ile kuharakisha. Lakini wakati unafika mapema, unaweza kufika, unatulia, unajipanga kabla ya wakati kufika, wakuanza kama ni mkutano, ama ni kazi, ama mlikuwa mnapatana na mtu, ukiwahi anaona kweli wewe ukona bidii na umechukulia ule mkutano wenu ukiwa kitu ya maana. Hapo unadumisha uaminifu na pia heshima kwa kiwango cha juu.

Mziki ni upendao ni ule unaoitwa POP ama slow jam. Huo ni mziki taratibu ambao ua hauna kelele nyingi na hauna zile ngoma za kasi au kuvitisho vitisho. Pia wanatoa nyimbo zenye zinatuliza moyo, zina leta amani kwa akili na pia zina kuwezesha kutulia. Ninaye Kila wakati wanapoleta nyimbo zangu, mimi hu huhisi ama hukumbuka miaka yangu ya utoto vile maisha ilikuwa rahisi na ya kupendeza.Pizi miziki huwa inanisaidia wakati nimeshindwa kulala, huwa naicheza na inani letea usingizi kwa kunipa utulivu moyoni.

Uzoefu niliojifunza kazini ni ule wa kuwa mwaminifu kila wakati kwa kufanya kazi yangu kwa waniminifu umenisaidia kupata cheo na pia kuwa napewa kazi ziyada ama kazi nyingi mana wakubwa wangu wanajua ninaweza kuzitimu. Pia kukua mwaminifu neza pewa kazi zenye ziniza kiwango chajuu na kufanya ivo, hapo pia napata marifa na pia napata malipo zaidi ya vile nilivio kuwa napata hapo hawali.

Ndoto yangu kubwa, ningependa kusafiri kwa nchi za nje kwa mfano, marekani, ili niweze kusomea kwa shahada la juu zaidi, ya ile nililohitimu. Pia ningependa kupata kazi nzuri zaidi, ya ile ninayofanya saa hizi, ili kujiinua kimaisha na pia kuwa na maisha mema kuliko vile ninavyoishi wakati huu.

Mimi hupendelea kitanda kizuri, maana usingizi wangu ni wa maana sana na ni wa muhimu sana kwangu. Kwa kulalia kitanda kizuri, naeza pumzisha mwili na ninaamka nikiwa nimechangamka, niko mchangamumfu na nina mwili uliopumzika. Kwa hivo, mimi hutilia kitanda ninachotumia maanani sana Maana ndicho lengo cha usingizi mwema na kupumzika kwa kutosha.

Mimi hushugulikia wateja kwa kuwasikiza kuwapa kipaumbele ili kujua hitaji lao. La pili, mimi huwa heshimu na kuwapa mwelekeo ili kama mtu ama mteja wangu bado haja fahamu kitu halisi alichokuwa anakihitaji. Pia mimi huwapongeza kwa kuwa wateja wangu na kuwaambia wao ni watu wa muhimu sana, maana ninawahitaji kesho na kesho kutwa kwa biashara yangu.

Ndiyo, mimi ningependa sana kujaribu teknolojia mpya, maana inaniwezesha kufaamu jinsi kila kitu inaendelea kwa ulimwengu wa sasa. Maisha tunayoishi sasa, tunatumia teknolojia kwa kila jambo tunalofanya. Kwa hivyo kwa kupata teknolojia mpya, inatuwezesha kupanua mawazo na kueza kufanya kazi kwa uraisi na kwa mda mfupi.

Kwa kawaida, mimi hupenda sana kuandika kwa kompyuta, maana ni rahisi, inachukua muda mfupi na inakua nyepesi, ukilinganisha na kuandika kwa mkono. Pia, nikiandika kwa kompyuta, huwa inaniwezesha kupata jawabu kwa rahisi, kwa jambo lenye sikuwa ninajua kwa undani, naeza Google na nipate jawabu, nikilinganisha na mkono. Unaochukua muda mwingi, pia unahitaji ya material mwingi kama vile kalamu, karatasi na hadi, mahali pa kuandikia. Ukilinganisha na kompyuta yenye nitatumia keyboard na nitaweza kufanya kazi yangu kwa haraka na kwa utaratibu kuliko nikiandika kwa mkono.

Ndiyo, mimi nina ndege wa kufuga nyumbani, anayeitwa kuku. Nimefuga kuku kadhaa, wenye huwa wananisaidia kwa kutaga mayai na pia kwa nyama. Hawa ndege, wanakua wa maana sana kwangu, maana sina shaka, mahali nitakapotoa nyama, ninapohitaji nyama ya kuku. Na pia naeza kupata mayai ya kukula nyumbani na pia ya kuuza nikipitia wale ndege nyumbani.

Msimo wa mwaka niliopenda zaidi ni ule wakunyesha, maana huo msimo unakuanga, huni unanga yenye nitulivu, mazingira pia yanapendeza, maana yanainuka na yanakuwa, yanamea na yanakuwa ya kupendeza, kijani kibichi, kinaweza kuenea kila mahali, maana mimea yote ina maji ya kutosha na inakaa yenye afya.

Mimi hupendelea kuva surwali, maana ni huwa inafunika mwili wangu kwa uwepesi. Pia surwali zina kuanga zenye unajihisi ukiwa mlegefu na unaweza tembea mahalipopote. Ukiwa nazo, hadi ukiwipanda muti, mara ama unapanda stairs, huwa unajihisi salama, maana surwali imekufunika hadi miguuni. Jambo la tatu nalopenda kuhusu surwali ni maana huwa ina wakati wa baridi miguu yako imefunikwa vizuri na uhisi baridi yo yote.

Kwa kawaida, mimi hupendelea kimya za sana. Mahali pana kelele uwa pananifanya, nisifanye kazi yangu kwa ustadi. Pia mahali pana kelele huwa pananifanya, nisiwe na utulivu na kuumwa na kichwa. Ukilinganishwa na mahali palipo kimya, naeza fanya kazi yangu kwa utaratibu, kuna amani, moyoni, na naeza fanya kazi kwa muda, mrefu na kwa haraka. Ukilinganisha na mahali palipo na kelele.

Ndiyo mimi huishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa mjini unaoitwa Nairobi. Wakati wazazi wangu walikuwa wanafanya kazi humu Nairobi. Walieza kuoana na wakapata watoto watatu, mimi na ndugu zangu wawili. Wakati huu, bado niko mahali nilipozaliwa, ndipo nilieza kusoma, nikapata kazi na pia ninao watoto wangu, ninaowalea hapa hapa tu nilipozaliwa.

Ndiyo, mimi hufanya yoga kila asubuhi wakati baada ya kuamka. Yoga huwa inanifanya nahisi mtulivu wakati ninapotulia na na kunyoosha viungo vyangu vya mwili. Yoga pia hunisaidia kutoa mawazo mengi na kuwa na uchangamfu na amani moyoni na pia kwa akili mwa akilini mwangu.

Wakati wa wawasi mimi hupenda kutulia na nirudishe mawazo yangu pamoja ili nisifanye jambo lenye nitarudi kujutia mbona nililifanya. Wasi wasi hufanya mtu anahisi moyo unadunda na kwa kufanya jambo lelote kabla ya kutulia huwa unaweza kufanya jambo lenye halistahili.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda ku kinywa ji cha kutuliza mwili au kupumzika na kusoma kitabu chenye, kina mawaidha ama chenye, kinaeza kunifunza jambo moja ama lingine. Wakati wa mapumziko ya mchana, pia mimi hupenda kutembea bustani, kupigwa na hewasafi na kutuliza mawazo.